Huwa nazingatia kutunza afya yangu na katika kujitunza huwa nafanya vitu vingi kwa mfano huwa naamkama mapema nafanya mazoezi natumia maji kwa wingi huwa nakula chakula kilicho bora nafanya kazi lakini pia huwa napata mda mwingi wa kupumzika usiku huwa na lala mapema huwa nahitaji nilale masaa mengi ili mwili wangu uweze kupumzika zaidi hivi ndivyo nafanya kwa ajili ya kujitunza afya yangu iwe salama zaidi lakinipia huwa napenda burudani kujiburudisha mziki huwa ina tibu akili yangu navyokua nimechoka hii ina nisaidia pia kujitunza lakini pia mambo mengine ambayo nazingatia katika kujitunza huwa sipiti sehemu ambazo ni hatarishi huwa na zingatia matunzo ya ngozi. Matunzo ya kucha zangu macho nywele huwa nakata vizuri nywele zangu na paka mafuta vizuri ili kulinda ngozi yangu hivi ndivyo nafanya ili niweze kujitunza vizuri.

Waswahili, wanasema siasa ni mchezo wa maneno. Wanakuambia mwanasiasa akikuambia usiku mwema basi toka uchungulie dirishani uangalie kama kweli kuna giza maana wanasiasa ni waongo mimi sipendi kuzungumza kuhusu siasa. Kwa sababu ni kitu ambacho sikifuatilii, wala sikipendi. Mimi nina mambo yangu ambayo ninayapenda, lakini siasa nina sababu zangu za kutokuipenda siasa. Wanasiasa huwa wanatumia muda mwingi kudanganya sio watu wa kusimamia ahadi zao, wakutekeleza ahadi zao huwa wanaahidi vitu vingi wakihitaji madaraka lakini huwa wanashindwa kutimiza hakipata madaraka mara nyingi wanatumia muda mwingi kujilimbikizia mali wao kama hao. Huwa hawajali jamii kama imewaamini na kuwachagua kwao siasa ni maisha. Wanachowaza wenyewe ni kuingiza pesa mfukoni na kujilimbikizia mali lakini hawajali wananchi ambao wanapata shida hivyo huwa sipendi kabisa kuangalia siasa.